Maramingi, mimi hufua nguo mara mbili au mara tatu kwa wiki. Kwa sababu huo ndio wakati ambao nina muda wa kufua manguo yangu napenda pia kuanza siku maalumu, kupanga siku maalumu yakufua ili kufua kwa muhakikisho na nguo zangu ziwe safi wakati wote.

Nachaji kifaa changu mara moja kwa siku hasaa jioni au siku kabla ya kulala, nafanya hivyo ili kuhakisha simu inacharge ya kutosha kwa siku inayofuata ni mara chache sana na charge zaidi ya mara moja labda tu nikitumia simu sana mchana au nikisafiri.

Mimi napenda kupaka rangi zaidi kuliko kuchora kwa sababu hunipa utulivu na hunirusu kujieleza kwa uhuru bila shinikizo kupaka rangi hunisaidia kupumzisha akili kufurahia mchanganyiko wa rangi na kujisikia mchangamfu. Ingawa sielewi sana kuchora kupaka rangi hunifanya nijisikie mbunifu na mbunyefuraha.

Ninayoithamini zaidi ni kazi ya kuelimisha na kusaidia wangine kukua na ithamini kwa sababu inanipa nafasi ya kushiriki maarifa, kusikiliza watu na kuwasaidia kutatua changamoto zao kila ninapo msaidia mtu kuelewa jambo au kupata mwelekeo mpya nahisi kuridhika na maana ya kweli ya kazi.

Zoea nzuri nililojenga ni kujipanga na kutumia muda vizuri kila siku najiweka, najiwekea malengo madogo, nahakikisha ninayatimiza. Ninajitenga muda wa kujifunza au kuniboresha, pia nimezoea kujifunza kiafya, kama kunywa maji kutosha kupumzika ipasavyo zoea hili liminisaidia kuwa na nidhamu.

Unapenda maua, napenda sana kwa sababu yanaongeza uzuri na utulivu. Yanaboresha mazingira na hunifanya nisikie nikiwa na amani. Harufu ya maua hunipa hisia nzuri na hunikumbusha asili nzuri ya maisha natumia maua pia kurembesha nyumba yangu ilikuifanya ipendeze.

Ya kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni crabs nilikipata kwa mara ya kwanza nikiwa safarini na kilinishangaza kwa ladha yake ya kipekee kabisa kilikuwa na mchanganyiko wa viungo usio wa kawaida kwangu lakini nilifurahia kwa sababu kilinipa uzoefu mpya wa kitamaduni.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaa nguo nzito kama sweta na jaketi. Hunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa na hubaki ndani inapowezekana ili nijisitiri. Pia hujaribu kufanya mazoezi mepesi nyumbani au kujifunika vizuri usiku ili kubaki mwenye joto na afya.

Mbali na dini, jambo muhimu sana kwangu ni maadili mema kama uaminivu, heshima, na uwajibikaji. Pia naona elimu afya na mahusiano mazuri na familia na marafiki huwa muhimu kwa sababu hunisaidia kuishi maisha yenye mwelekeo, amani na maendeleo binafsi.

Napenda kusafiri kutumia GPS kwa sababu hunisaidia kufika mahali kwa urahisi bila kupotea. Hoonyesha njia fupi na hunipa taarifa za trafiki kwa wakati. Pia hunipa amani ya moyo, hasa ninaposafiri kwenda maeneo mapya. Ramani ni GPS naipata kwa urahisi kupitia simu.